Kile nachopenda ni respect for workers rights ile utu ushirikiano uhusiano mwema kati ya wafanyi kazi na wadosi na hiyo ndo inafanya napenda.